Kazi ngumu na yenye kutumia nguvu nyingi inaleta athari mbali mbali mwilini zikiwa na faida na wakati mwingine kuchosha endapo mwili utapewa nafasi nzuri ya kupumzika na kujiponya ya aina za madhara ambazo kazi hizi huleta kwa mwili ni kama uchovu wa misuli na viungo ya yaani muscle strain unapofanya kazi nzito nyuzi za misuli hupata misukumo mikubwa na mikazo ya mara kwa mara hii husababisha michupuko midogo midogo kwenye misuli ambayo ndiyo inayofanya uhisi maumivu ya kingine ni kuchakaa kwa mwili baada ya muda mrefu kufanya kazi nzito bila mapumziko yakutosha kwa miaka mingi kunaweza kusababisha viungo vya mili kama magoti kiuno na uti mugongo kuchakaa mapema ya na ingine ni kutokwa na jasho kingi na kupoteza maji kazi ngumu hufanya mwili kutokwa na jasho na hivyo kupoteza maji ya hayo ndio naeza sema ni madhara ya kufanya kazi kazi nzito ya na bila kumzika.

Mimi napenda kunywa maziwa maziwa ni chakula chenye madini ya proteini na kalshamu na fosferas ambazo husaidia sana mwili kupigana na magonjwa na kusaidia mwili kurekebisha viungo ambavyo vimeharibika na maziwa naeza tumia kwa mfumo tofauti tofauti mfumo wa kwanza ni kunywa maziwa maziwa ambayo ambayo ni fresh ambayo ni kuikunywa tu kama maji halafu mfumo wa pili ni kunywa maziwa kupitia kwa chai ambacho mimi hufanya kila asibui nikiamka pale saa kumi na mbili lazima nikunywe chai ya maziwa hiyo ni mfumo wa pili wa kunywa maziwa na mfumo wa tatu ni kunywa maziwa yalioganda kwa lugha ya kitamaduni kinaitwa musik hiyo ni maziwa ambayo huwekwa na kuganda na kuingiwa na baktiria kisha makaa meusi huongezwa kwenye haya maziwa kuifanya uwe mtamu na uwe mkali ambao unaweza kunwya na chakula kama ugali ama wali ama mchele yaani maziwa matamu sana hivo ndio mimi hutumia maziwa.